Ninapo hitaji msaada kazini. Kwanza, hutambua wazi tatizo au changamoto ninakutana nayo ili nijue ni ainagani ya msaada ninauhitaji. Baada ya hapo, humwendea mfanya kazi mwenzangu au msimamizi wangu na kumuelezea kwa heshima na uwazi ni ikiwa kusikiliza ushauri wao au mailekezo yao. Pia, hujitahidi kuuliza maswali kwa wakati unaowafaa ili kuhepuka makosa na kuboresha utendaji wangu.

Kampuni ya teknolojia ni nayoiamini zaidi ni Microsoft. Ilio anzishwa na Bill Gates na Paul Allen ilikuendeleza programu ya V5 ya kompyuta. Inatingeneza Windows Office na Xbox na inawasaidia watu wengi duniani kufanya kazi na burudani. Inamaendeleo makubwa katika akili bandia na mawingu ya interneti na inazingatia uvumbuzi unaowafaidi wateja wake kila siku.

Njia ninayotumia kupumzika ni kutulia mahali pasipo na kelele. Kisha napumua kwa kina polepole. Mara nyingi nafumba macho na kuzingatia pumzi zangu nikingiza hewa taratibu na kuitoa kwa utulivu. Wakati mwingine, nasikiliza muziki laini au sauti za asili kama mvua au upepo. Nilijifunza njia hii baada ya kugundua kuwa mawazo mengi hunifanya nichoke haraka. Kawaida nachukua dakika kumi hadi kumi na tano. Baada ya kupumzika nahisi akili yangu iko wazi, mwili umetulia na nina nguvu ya kuendelea na shughuli zangu kwa amani.

Napenda sana wanyama watulivu na wenye uaminifu Hasa mbwa kwa sababu ni waaminifu wanapenda kucheza na ni rahisi kuunda uhusiano nao Pia napenda paka kwa kuwa ni wapole huru na wanajua kujitunza vizuri Kwa upande wa wanyama wa porini Tembo hunivutia kwa akili yao kumbukumbu mzuri na jinsi wanavyo shirikiana kama familia.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu, kinaniwezesha kuwasiliana haraka, kupata taarifa, kujifunza vitu vipya na kupumzika kupitia kwa muziki ama video. Pia, kinaniisaidia kupanga ratiba, kufanya kazi mtandaoni na kuunganishwa na watu muhimu popote nilipo.

Napenda zaidi keki ya chokoleti kwa sababu inaladhaa tamu iliyojaa na hunipa furaha kubwa hasa ikiwa ni laini na yenye krimu juu. Pia keki ya vanila hunivutia kwa urahisi wake, hasa inapochanganywa na matunda kama stroberi. Keki hizi hunifanya nijisikie furaha na unikumbusha nyakati za sherehe na familia.

Ndiyo Napenda kuendesha baiskeli kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili kupumzisha akili na kufurahia mazingira ya nje Pia hunipa hisia ya uhuru na kunifanya nijisikie mwenye mguvu na utulivu Zaidi ya hayo, kuendesha baiskeli hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya yangu kwa ujumla.

Ndiyo, nimewahi kulima marachache. Hasa mboga za majani na maua, kulima kunanifundisha uvumilivu na nidhamu, kunanifurahisha ninapo ona mimea ikikua na kunatoa fursa ya kuungana na asili, pia hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha thamani ya bidii.

Ndiyo, napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa njia ya heshima na yenye kujenga mazungumuzo haya hunisaidia kuelewa sera mbalimbali demokrasia na jinsi maamuzi ya viongozi yanavyo athiri maisha ya wananchi Pia, kuchangia kwa kuweza ufahamu wa jamii kuhamasisha ushirika wa raia na kujifunza mitazamo tofauti ya kisiasa bila kuingiliana na kuleta mababishano.

Kila jioni kabla ya kulala huwa nafanya mambo machache ya kunituliza kwanza napunguza kutumia simu au kutazama screen ili macho na akili vipumzike Kisha napenda kusikiliza muziki wa taratibu au kusoma kitu kifupi kama makala au kurasa chache za kitabu Wakati mwingine nafanya tafakari fupi au kuvuta pumzi kutulivu kwa dakika chache.

Kwa wastani, mimi hutumia simu saa kadhaa kwa siku, hasa kwa mawasiliano na kupata tarifa. Programu ninazotumia zaidi ni WhatsApp kwa kuwasiliana na rafiki zangu, YouTube kwa kujifunza na burudani, pamoja na mitandao ya kijamii kufuatilia habari, nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana, ilitumika kupika na kupokea simu tu, bila interneti wala programu nyingi, tangu hapo teknolojia imebadilika sana na simu imekua kama msaidizi wangu inanisaidia kupanga muda, kujifunza vitu vipya, kufanya kazi na hata kupumzika. Hata hivyo, naamini ni vizuri kuzima simu hasa wakati wa kulala au unapokua na familia kwa sababu huo ni muda wa kupumzisha akili na kuishi maisha halisi bila usumbufu wa screen.

Ninapowakaribisha wafanyi kazi wapya. Huanza kwa kuwapa mapokezi ya kirafiki na yenye heshima ili wajisikie wanathaminiwa na wanakubalika. Huwa nawakaribisha rasmi kisha na wajulisha wenzake wa kazi na viongozi wanaohusika ili wajenge uhusiano mapema. Baada ya hapo, huwaeleza kwa ufupi kuhusu majukumu yao, maidili ya taasisi, na taratibu za kazi ilu wawe na uelewano mzuri na mazingira wanayoingia.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kufikiri vizuri kupumzika na kuzingatia ninachofanya bila usumbufu. Kimia hunipa nafasi ya kutafakari kupanga mawazo na kupata utulivu wa akili hasa baada ya siku yenye shuguli nyingi. Hata hivyo wakati mwingine kelele za wastani kama muziki watara chibu au sauti za watu kwa mbadi zinaweza kunipa hamasa kulingana na ninachofanya.

Ndiyo, napenda kukimbia kiasi. Kukimbia hunisaidia kujisikia mwenye nguvu, kupunguza mawazo na kuboresha afya ya mwili. Ingawa si kila siku, napenda kukimbia hasa asubuhi au jioni kunapokuwa na utulivu. Baada ya kukimbia, kuhisi nafuu na akili yangu huwa imetulia zaidi na napata kupata nguvu zaidi.

Ndio, hununua vitu kwa simu. Simu hunirahisisha sana kwa sababu naweza kununua bila kutoka nyumbani. Mara nyingi hununua vitu kama nguo, vifaa vya nyumbani au hata chakula kupitia programu na tovuti za mtandaoni. Njia hii huokoa muda hunipa nafasi ya kulinganisha bei na hunifanya nipate bidhaa kurahisi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa mtaza wangu ni Lebron James na mpenda kwa sababu ni mchezaji mwenye nguvu, akili ya mchezo na ana uwezo wa kuathiri mchezo katika kila kipengele kutoka kufunga, kutoa pasi sahihi hadi kuongoza timu na kumbuka mchezo wa ajabu ni limuona akicheza wakati ya kipigania ushindi wa dakika za mwisho akitumia makosa ya busara na pasi zilizo changanya akili na mwendo. Jambo lililonifanya nishtuke na kufurahia sana. Ujuzi wake unajitokeza ni mchanganyiko wa kazi, usahihi wa kurusha, ujasiri wa kucheza chini ya shinikizo na uwezo wa kuongoza wachezaji wengine bila kuzungumza sana. Ninapomuona akicheza na hisi msisimuko mkubwa, furaha na shauku ya kuendela kufatilia kila mchezo ili kuoana ni mbinu gani mpya ataonyesha.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni shere ya kuzaliwa. Napenda kwa sabu ni wakati wa kusherekea maisha, kuungana na familia na marafiki na kupata isia za furaha na shukrani. Sherehe hiyo hujazwa na vicheko, zawadi, chakula kizuri na muziki unaopendeza. Naposhiriki katika sherehe hii nahisi msisimuko mkubwa na furaha isio kifani. Kwani, ni nafasi ya kusherekea mafanikio madogo na makubwa maishani.

Majira ninayopenda zaidi ni vuli. Kwa sababu hua na hali ya hewa nzuri, si joto kali, wala baridi sana. Naye mara nyingi mvua kupunguza vumbi na kufanya mazingira kuwa safi na ya kupendeza. Nakumbuka nilipokua mdogo. Napenda vuli kwa sabu mvua huleta hisia za furaha, kucheza ndani ya mapambo ya mvua na pia kuharibu joto la kiangazi linalokosa raha. Shughuli ninazopenda kufanya majira haya ni kutembea nje kusoma kitabu chini ya mto au kukaa na familia marafiki wakati mvua inaponyesha. Hali ya hewa ya vuli hunifanya nijisikie tulivu na furaha na ni wakati mzuri wakutafakari au kufanya shuguli za ndani kwa utulivu.

Sipendi kuvaa vipuli kwa sababu hunifanya nijisikie kero na sirahisi kuwaanisha na mavazi ya kila siku Napenda mavazi ya kawaida yenye rangi raisi na waraisi wa kuvaa. Kwani hunipa uhuru wa kutembea, kufanya kazi na kuonekana vizuri bila msongamano au kero yoyote. Vipuli kwa hakika ni viyopike lakini si mara kwa mara vina vaa.

Kwanza, huwa nakaa kimia kidogo na kukaguwa ni wapi tatizo likiwa linaweza kuwa ndani ya nyumba yangu. Baada ya hapo, napenda kutumia muda huo kwa shughuli za kawaida zisizohitaji umeme kama kusoma kitabu, kutafakari, kuzungumza na familia, au kucheza mchezo mdogo. Pia, mara nyingine hutumia fursa hii kupanga mambo yangu au kufanya kazi ndogo za nyumbani.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani. Ujana ulikuwa kipindi cha nguvu, ndoto nyingi na uhuru wa kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa. Hata hivyo, siwezi kupuuza hekima na uzoefu niliopata baadaye ambao hunifanya kuthamini zaidi maisha ya sasa kurudi ujana kungeweza pia kunipa fursa ya kurekebisha makosa ya awali na kufanya maamuzi bora zaidi.

Hapana, sipendi kueka picha zangu mtandaoni kwa sababu sipendi kufanya hivyo. Napendelea kueka maisha yangu binafsi farahani na kushiriki picha na watu wachache ninao wa amini tu. Hali hiyo hunipa amani ya akili na kunifanya nijisikie salama zaidi. Zaidi ya hayo, hivyo hunisaidia kuepuka usumbufu au vamizi wa faraha kutoka kwa watu wasiohusika.

Ndiyo, nawewa kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu, nafurahia mazingira ya kimnya kupunguza usumbufu wa nje na kuweza kuzingatia kazi vizuri zaidi, jambo linalo ongeza ufanisi na faraja katika majukumu yangu ya kila siku, pia kufanya kazi nyumbani kunanipa nafasi ya kuwa karibu na familia na kushugulikia mambo ya nyumbani na bila kupoteza muda mwingi kusafiri.

Ndio, napenda kula popcorn sana kwa sababu nikitafunwa kitamu, kidogo na rahisi kumeza. Huvifurahia sana ninapotazama filamu, au nikitaka kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi. Ladha yake huchanganya utamu kidogo na chumvi, jambo linalofanya iwe chaguo zuri kila wakati. Popcorn pia hunifanya nijisikie furaha na burdani. Huku nikifurahia mwendo wa filamu au mazungumzo na familia na marafiki.

Ndio, napenda sana kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayonipa furaha na utulivu wa akili. Napenda kuona mimea kikua, maua yakiwa na rangi nzuri na mboga au matunda pia yanapokuwa tayari kuvunwa. Kulima bustani pia hunifundisha uvumilivu na nidhamu, kwani huhitaji muda na utunzaji wa kila siku. Aidha, hunisadia kuwa karibu na asili na kuniridhisha kuona matokeo ya juhudi zangu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa sana kwa sababu ni kinywaji chenye lishe nyingi na hunipa nguvu mwilini, huyakunywa asa asubui au kabla ya kulala. Kwani hunisaidia kuhimarisha mifupa, meno na afya ya mili kwa ujumla. Maziwa pia hunifanya nijisikie tulivu na kunywa kinywaji hiki kunaleta raha ndogo kila siku. Haiba, ni rahisi kuyapata na yana weza kuchanganywa na vyakula vingine kama chai, kahawa au matunda.